Kwa kawaida, nalala kwa masaa takribani saba hadi nani kwa usiku, najaribu kuhakikisha napata usingizi wa kutosha ili mwili na akili zipumzike vizuri, kuongeza afya na kunisaidia kuwa na nguvu na umakini wa kutosha kwa shughuli za siku inayofuata.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka mara kwa mara kwa sababu ni rahisi kupatikana na huokoa muda. Hasa ninapo kuwa na ratiba yenye shughuli nyingi. Hata hivo, najitahidi kukitumia kwa kiasi na kuhakikisha ninachanganya na chakula chenye lisha bora kwa minajili ya afya yangu.

Ndio, nimewahi kuenda maonyesho ya sana. Uzoefu huo ulikuwa wa kuvutia kwa sababu nilipata nafasi ya kuona kazi mbalimbali za wasanui, kujifunza kuhusu ubunifu wao na kufahamu ujumbe unawasilishwa kupitia sana. Maonyesho ya sana husaidia kupanua mtazamo wa watu na kuthamini vipaji na utamaduni tofauti tofauti.

Ninaenda maktabani mara mbili au tatu kwa wiki. Hii ina nisaidia kupata habari na maarifa mapya. Kusoma vitabu vinavyo ongeza ujuzi wangu na pia kuinua fikra zangu. Zaidi ya hayo yote, kwenda maktabani hunisaidia kuboresha taaluma yangu na kuongeza uwelewa wadunia inayoni zunguka.

Uwezo ambao ningipenda kuwa nao ni uwezo wa kuzungumza lugha nyingi tofauti tofauti uwezo huu na nauhisi kuwa ungenisaidia kushughulikia changomoto mbalimbali kwa urahisi kufanikisha malengo yangu binafsi na ya kitaalam na pia kuchangia maendeleo ya watu wengine katika jamii kaa vile wanafunzi ningependa ningewafunza wanafunzi lugha hizi za tofauti tofauti.

Mafanikio niliyo yapata kazini ni, mafanikio ya kupata cheti cha kuthibitisha ujuzi. Mafanikio haya yamenisaidia kujijengea imani binafsi, kuongeza ujuzi wangu na kuonyesha uwezo wangu katika kushugulikia changamoto za aina aina. Pia yameniletea kuridhika kwa kazi na motisha kuendelea kuboresha utendaji wangu.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na pia mto. Ilikuwa ni uzoefu mzuri sana kwa sababu nilifurahia maandhari ya asili, hewa safi na utulivu wa mazingira. Kutembelea maeneo haya yalinisaidia kupumzika, kuondoa msongo wa mawazo na kuthamini uzuri wa mazingira ya asili.

Kwa kawaida, ninaenda hospitali mara mbili au tatu kwa mwaka kwa uchunguzi wa kawaida au kinga. Pia ninahakikisha kuwa naona daktari mara nyingine zaidi, pale ninapo hitaji matibabu maalum. Kwa kufanya hivi, ninaweka afya yangu katika hali nzuri na kuzuhia matatizo makubwa ya kiafya.

Napenda sana kusoma vitabu vya riwaya au vitabu vya maendeleo binafsi. Kwa sababu vina panua ufahamu wangu, kunifundisha madhili na mbinu za maisha na kunisaidia kukuza fikra zangu. Pia kusoma vitabu hivi, huniwezesha kupumzika kisaikolojia ni kujifunza mambo mapya kila siku.

Mahali pa kihistoria ningependa kutembelea ni piramidi za misri. Ningependa kutembelea mahali hapa kwa sababu kunanipa fursa ya kujifunza historia, utamaduni na maisha ya watu wa enzi wa zamani. Pia kuna nisaidia kupanua ufahamu wangu wa dunia na kunifundisha jinsi tamaduni za historia zinavyo unda jamii za sasa.

Mara nyingi wikendi, napenda kupumzika na kutumia muda na familia na marafiki. Ninaweza pia kufanya shughuli za burudani kama kutembea, kusoma vitabu au kutazama filamu. Zaidi ya hayo, mara nyingine napenda kupanga wiki ijayo. Kuhakikisha nimeshughulikia kazi zote muhimu na pia kujipatia muda kujiboresha binafsi au kujifunza mambo mapya. Hii huniwezesha kuanza wiki mpya, nikiwa na nishati na motisha.

Kazi ya ushirika ushirikiano na wengine inafanya kwa ushirikiana kikamilifu kwenye majukumu. Kusikiliza mawazo na mapendekezo ya kila mshiriki na kutoa mchango yangu kwa uwazi. Pia ninajitahidi kusaidia wenzangu pale wanapo hitaji msaada, kusherekea mfani kio ya pamoja na kuhakikisha kila hatua ya kazi inafanywa kwa ubora. Kwa kufanya hivyo, tunafanikisha malengo ya pamoja, tunajenga mshikamano wa timu na kila mmoja anahisi kuwa sehemu muhimu ya timu.

Ninasaidia jamii yangu kwa kushiriki katika shuguli za kijamii kama kusaidia walio masikini, kushiriki katika usafi wa mazingira, au kutoa elimu kidogo pale inavyo hitajika. Pia mara nyingine, napenda kushirikiana na mashirika ya kijamii au kujitolea katika miradi inayolenga kuboresha maisha ya watu. Kwa kufanya hivyo, ninachangia maendeleo ya jamii na pia najijengea uwelewa na mashikamano na watu wanao nizunguka.

Ninakumbuka mwalimu wangu wa somo la kiswahili kwa sababu alikuwa na uvumilivu mkubwa. Anafundisha kwa njia ya kuvutia na daima alitutia mioyo sisi wanafunzi kujitahidi. Alinifundisha sio tu masomo ya kitaaluma, bali pia maadili ya heshima, nidhamu na mshikamano wa kikundi. Kumbukumbu zake bado hunitia motisha na kunisaidia katika maisha yangu ya kila siku.

Napenda kuamka na jua kwa sababu huniwezesha kuanza siku nikiwa na nishati, kufurahia asili na kupanga shuguli zangu mapema. Pia kuamka mapema hunisaidia kufanya kazi kwa utulivu bila haraka na kutoa muda wa kujitathmini au kufanya mazoezi ya asubuhi. Hii ni njia nzuri ya kuanza siku kwa furaha na ufanisi.

Uzoefu wa kazi ulio kufundisha zaidi ni pale nilipo shugulika na mradi mgumu au changamoto mpya Nilijifunza umuhimu wa kupanga muda, kushirikiana na wenzangu na kuwa mvumilivu wakati mambo hayakufanyika kama nilivyo tarajia. Pia nilijifunza jinsi ya kushugulikia changamoto kwa utulivu, kufanya maamuzi sahihi na kutumia ujuzi wangu kwa ubora. Uzoefu huu umenisaidia kukua kimaisha na kitaaluma.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni, na pia inategemea na vitu ambavyo navinunua mtandaoni. Kwa sababu, kununua vitu kwa mtandaoni inanisaidia, si lazima ntoke nje ili kuenda pahali kupata, ninaweza nunua na nikaletewa nyumbani ambapo niko.